Ndio napenda kuvaa kofia lakini kwa nyakati maalumu kofia huo huongeza mtindo na pia ni kinga hasa dhidi ya jua kali au baridi kali.

Ni njia nzuri ya kutuliza mawazo kuangalia mazingira na kujipa muda kuwa peke yako kidogo kutembea bila haraka hasa asubuhi au jioni kuna utulivu wake wa pekee.

Historia inasaidia kuelewa tulipotoka kwa nini mambo yako hivi na nini tunaweza kujifunza ili tusirudie makosa pia inahadithi za ushindi, changamoto na busaraza watu waliotangulia.

Kuonyesha heshima kwa maneno na vitendo, kusikiliza ushauri wawo kwa sababu uzoefu wawo unahekima nyingi, kujifunza kutokana na hadithi na makosa yao badala ya kuyapitia mwenyewe.

Natumia muda wa wastan mtandaoni labda masaa tatu au tano kwa siku muda mwingi ninaenda kazi na kujifunza kusoma habari au maarifa mapya, mawasiliano.